Kumbu kumbu ninayo ya utotoni ni wakati mwingine mimi wazazi wangu na dada zangu na kaka zangu tulienda kuona wanyama pori uko kwa mwitu. Kitu inayo nifanya nikumbuke hizo kumbu kumbu ni kwa sababu niliona giraffe. Hiyo giraffe ilikuwa mrefu hadi nikashutuka. Nikikumbuka hiyo kumbu kumbu huwa nafuraia ju niliweza kuona wanyamapori.

Huwa singoji barua pepe kwa sababu siku hizi watu hawaongei wakitumia barua pepe. Sikuizi watu utumia mitandao ya elektroniki, inayoituwa emaili, ama unapigia mtu simu, ama unamtumia mesegi. Barua pepe nilitumia kitambo wakati nilipokuwa nangojea barua kutoka shirika la TSC.